Mimi hunywa maji mara. Moja hadi mbili kwa siku. Ninapoamka kila asubuhi huwa nakunywa maji ili kuweza kukunywa staftahi asubuhi. Napoenda pia muda wa mchana mchana ninapokula chakula changu cha mchana. Huwa napenda sana kushushia na maji. Maana muda huo mara nyingi huwa kuna joto kali na pia mwili unakuwa umechoka sana.